Somo la sayansi ninalolipenda sana ni fizikia. Sababu ni kwamba inaeleza jinsi ulimwengu unavyofanya kazi kuanzia chembe ndogo kabisa hadi sayari na galaksi. Inafundisha mantiki, ubunifu na fikra za uchambuzi. Kanuni zakime hutuminka kwenye teknolojia nyingi za kisasa kama umeme, mawasiliano, magari ya umeme na hata safari za anga.

Mimi huandaa reporti za kazini kwa mpangilio huu, kwanza ni kukusanya taarifa muhimu, na kukusanya data wa matukio changamoto na mifanikio ya kipindi husika. Kupanga muundo wa reporti, kawaida ni utangulizi, kisha malengo wa data, stloku uchambuzi, hitimisho na mpendekezo. Kuandika kwa lugha fupi na iliyowazi, kutumia jedwali natakuimu inapohitajika na kuwakiki kabla ya kuwasilisha.

Muziki naupenda zaidi mchanganyiko wa mdundo tulivu na yenye ujumbe hasa afrofusion rnb laini na tarabu ya kisasa napenda kwa sababu inanipa fursa nafasi ya kupumzika na kufikiria kwa kina bila kelele nyingi rofisho inanivutia kwa mchanganjiko wake wa tamaduni za kiafrika sauti laini za ala na za jadi na maneno yenue uzito rnb huniletea utulivu na hisia za ukaribu hasa wakati nataka kuandika wa kufanya kwa makini.